Ningependa kuona jamii yangu inaishi katika hali ambao ni ya usawa. Hali ambayo kila mmoja atakuwa sawa na mwingine. Pasiwepo na mtu ambaye ni fukara sana, wa kiuchumi. Wala pasiwepo na mtu ambaye ni tajiri sana kupindukia. Napenda kuona uwepo wa urahisi katika ufikiwaji wa huduma za kijamii. Ufikiwaji wa nafasi za ajira. Ningependa kuhona uwepo wa amani. Pasiwe na watu walafi, wenye kutamani, na kusababisha machafuko na vita katika jamii. Nikependa jamii ambao ni tulivu, yenye ushirikiano, na uchangamano katika mambo mbalimbali. Pasiwepo na vita, pasiwepo na kukimbiakimbia, pasiwepo na njaa, pasiwepo na maradhi. Na hata vikiwepo, basi visiathiri hali ya maisha ya jamii yangu. Nisingekupenda kuona vifo na maangaiko hasa kwa wanawake na watoto napenda jamii itakayofanikiwa jamii.